Napenda watu waaminifu na wema, nadhani ni vizuri sana wakati mtu anakuwa mkweli, anasaidia na anaheshima kwa wengine. Tabia hizo hufanya urafiki na ushirikiano kuwa rahisi na furaha zaidi. Pia napenda watu wenye uvumilivu na furaha kwa sababu unakuwa unajisikia vizuri ukizungukwa na watu kama hao.